Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya bata Mzinga, kwa kimombo anaitwa Turkey, ni nyama ambayo inanifurahisha zaidi, ni nyama tamu, inaweza kutayarishwa kwa njia yoyote kwa kuchemshwaa, halafu ikakaangwa, au inaweza kuchomwa, kwa hakika ni nyama ninayoipenda zaidi, ikilinganishwa na nyama za wanyama wengine tunao au wanaoliwa.

Zawadi nzuri ambayo nisha wahi kupokea ni zawadi ya maua na nilipokezwa kwa sababu ya kufaulu katika masomo yangu na nizawadi ambayo ili nifurahisha zaidi. Kwa hivo zawadi ambayo nisha wahi kupokea ya kufurahisha zaidi ni maua.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kile kitu ambacho mi hufanya ni kulala, mara kwa mara, kujipumzisha kutokana na ule uchovu ambao uliopo, kwa hivyo maramingi mchana mimi kulala au kujipumzisha kitandani.

Habari mtandaoni ninazisomea katika mitandao kadha wa kadha, na moja yao ni mtandao wa Twitter, ambao hupeana habari moja kwa moja, pia kuna mtandao kama ya Facebook, kuna mtandao ya TikTok, na kuna mtandao pia wa YouTube, ni baadhi ya mitandao ambayo pia hutoa habari moja kwa moja.

Katika utaratibu wangu, kati ya kahawa au chai, ni napenda kutumia chai kwa kawaida. Na huo kama kiamsha kinywa asubuhi ya siku. Na jinsi ya kuiandaa utumia maji, majani, na wanapasha kwa moto, na kutumia maziwa, kuitengendeza chai hiyo. Ninapenda kuinywa asubui na mimi uinywa katika sebule ya kawaida na unaeza inywa chai kwa kutumia chochote kile ambacho unakipenda Unaweza tumia chapati, unaweza tumia mahamri au chuchote kile ambacho unakipenda.

Mara nyingi ninapenda kusikiliza mziki ya rhumba na ni mziki ambao unahusisha wasanii kadha wa kadha, wakiyemo wasanii maarufu kama mose fun ffun, na wasani wengi ambayo wanatokea nche ya Kongo au mchi za mashariki kwa mara nyingi. Ninapenda kusikiza miziki ya rhumba, hasa ikilinganishwa na mziki mingine.

Ndiyo ninapenda maua, ninapenda maua ya aina ya Rose, Rose flowers, na ni maua ambayo hunukia vizuri zaidi. Kwa jinsi hiyo, maua pia hutumika katika njia mbalimbali, hutumika kama zawadi za kuwapelekea watu. Kwa mara nyingi, mtu anapofanya vyema, watu wengi hupewa au huzawadiwa kwa njia ya maua, kwa hivyo ninapenda maua zaidi.

Kulima ni mambo ambayo tunafanya muda kwa muda na ufanyo wakati ya saa ni misimi ya mvuo au misimi mbayo kuna mvuo nyingi. Sai ukilinganisho na wakati ya mbapo jua limewaka kumada mrefu. Kulima ni napenda kulima na nibadhi ya aina mbali mbali ya vitu mba vitu na lima. Kuna ukulima wa mahindi, kuna ukulima wa mboga, kuna ukulima wa maua, kuna ukulima wa bustani. Kwa hivyo ukulima usisha pia vitu mbali mbali au aina vitu mbali mbali Asa na ufanya uzuri zaidi kuna po kuwa na mvua.

Mawasiliano yamefanikisha sana ukuaji katika kazi na mambo ya kipaumbele katika kazi kwa njia ya mawasiliano kuhakikisha kuwa teknolojia ya juu zaidi au kwa kukutumia vyombo vya kidigitali na moja wapo ni rununu au simu ya mkononi. Na kwa hivyo imesaidia zaidi katika mawasiliano ya moja kwa moja katika kazi na imesaidia kuendelesha kazi kwa njia ya mawasiliano.

Mafanikio ya timu ni jambo la kujivunia zaidi. Na njia moja wapo ambayo hutumika au hutumika kwa kuisherekia mafanikio ya timu. Ni pamoja na kuandaa sherehe na kula pamoja na timu na kufurahia zaidi huku nikiweka mawazo katika mafanikio ya timu hiyo. Kuwaandalia sherehe na kuwafanya watu furahie yale mbayo wameweza kuyafikia.

Njia ninayo itumia zaidi kwa usafiri kila siku ni kwa kutumia gari au tunaita matatu. Kwa sababu inawepesi wa haraka zaidi na hutusaidia kufikia kule ambako tunahitaji kwenda kwa muda wa upesi zaidi. Na kwamara nyingi nauli huwa si ghali ukilinanganisha na njia zingine za usafiri ambazo tunaweza kutumia.

Jamba linalonifurahisha zaidi katika mtaa wangu ni amani na utulivu ambao upo. Ni jambo ambalo linaniifurahisha zaidi. Ikilinganishwa na mitaa nyingine ambapo usalama na utulivu kwa mara mingi hua umevurugwa. Na kuchangiwa na mambo mingi kama wezi na vitu ambavyo vinaathiri au kuvurugu amani ya watu. Kwa hivyo jamba ambalo linanifurahisha zaidi katika mtaa wangu ni utulivu na amani iliyopo. Pamoja na uhusiano mwema na wale ambao ninakaa nao katika mtaa huo.

Baadhi ya njia ambazo nazitumia kuunda au kutengeneza marafiki wapya, ni pamoja na kuhakikisha kuwa ninashuhudia au kutokea katika sherehe au zile tamasha ambazo naalikwa au katika vitu vyovyote vile ikiwa michezo, ikiwa kujishirikisha kutizama kandanda, kutizama soka. Ni vitu ambavyo vinanisaidia kuwa katika nafasi ya kujuana na watu wengi na kukutana na marafiki wapi.

Kwa mara mingi ninapenda kuongea, ikilinganisha na kuandika Kwa sababu kuongea hupeana ujumbe moja kwa moja, ikilinganishwo na kuandika na kuandika huhitaji muda mwingi, pamoja na vifaa vya kutumia Vinavyosisha vitabu na kalamu na madaftari Ikilinganishwa na kuongea ambapo ni ujumbe wa moja kwa moja.